Wakati wa tikizo, ni najistawisha kwa kufanya mambo mbalimbali yenye manufaa. Huwa nasoma vitabu na nakala ili kuongeza marifa yangu. Najifunza ujuzi mpya kama matumizi ya teknolojia na kushiriki katika shugli za kijamii pia. Mimi hutumia muda huo kutafakari malengo yangu kuboresha vipaji yangu na kusaidia familia au jamii yangu.

Ninapohitaji kusubiri kwenye mstadi, mara nyingi, najihisi kuwa na subira lakini wakati mwingine pia mimi huchoka. Hata hivyo, kujitahidi kujitudiza kwa kujikumbusha kuwa kila mtu anasubiri kwa haki. Wakati mwingine, mimi hutumia muda huo kutafakari, kuangalia mazingira, au kuzugumza na watu walio karibu nami.

Ninaposherehekea siku yangu ya kuzaliwa hupenda kuifanya iwe ya furaha, lakini ya kawaida. Huwa natumia muda na familia na marafiki wa karibu. Tunakula pamoja na kuzungumza. Wakati mwingine, mimi hujizawadi vitu vidogo. Hutafakari mafanikio yangu na kuweka malengo mapya kwa mwaka unaofuata.

Ushauri ninaopenda kumpa mtu mwingine ni ajifunze kujitathmini na kuwa na subira. Maisha hayana mwendo mmoja kwa kila mtu. Hivyo, ni muhimu kujiamini, kufanya bidii na kutokata tamaa. Unapokutana na changamoto. Pia, nawashahuri wawe wanyenyekevu, wajifunze kusikiliza na wachukue kila kosa kama somo, hili kujijenga zaidi.

Ndio, namkumbuka sana mwalimu wangu wa Kiswahili, nikiwa shule ya upili, namkumbuka kwa sababu alikuwa mwalimu mvumilivu, mwenye kueleza kwa ufasaha, na alinitia moyo wa kupenda somo na kuandika, alikuwa akituhimiza kujiamini, na kutumia lugha kwa usahihi. Jambo lililo nisaidia sana, hadi leo.

Mazungumzo yaliyo nisaidia zaidi ni yale niliyofanya na mtu aliyenipa ushauri wa maisha. Wakati nilipokuwa nikipitia changamoto, alinisikiza kwa makini akanitia moyo na akanisaidia kuona mambo kwa mtazamo tofautim. Mazungumzo hayo yalinijenga kisaikolojia, yakanipa matumaini na kunisaidia kufanya maamuzi bora maishani.

Ninaposhereheka mwaka mpya, mara nyingi huwa na furahia kwanjia ya kawaida, lakini yenye furaha, hupanga muda na familia na marafiki. Tunakula pamoja, kucheka na kushiriki matarajio ya mwaka unao anza. Wakati mwingine, hupitia mafanikio na changamoto za mwaka ulio pita na kueka malengo mapya.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu hunifuraisha na kunifanya nitumie akili. Huwa napenda michezo kama draft au soka la meza nikiwa na marafiki au familia. Michezo hiyo, huimarisha mahusiano, ufundisha subira na ushindani wa haki na unisaidia kupumzika baada ya shuguli za kila siku.

Kiongozi mzuri lazima awe mnyenyekevu na anayeza kusikiliza wengine ili kuwelewa matatizo na mahitaji yao. Pili, awe na uaminifu na haki ili watu wamtii kwa sababu ya heshima. Si woga, tatu, awe na subira na ustahimilivu katika shugli na changamoto au mabishano.

Mimi napendelea kunyoa kuliko kuvaa ndevu. Ninaponyoa nahisi kuwa nipo nathifu, msafi na huru zaidi. Pia, unisaidia kujipanga haraka asubui na kunifanya nijisikie mwenye kujiamini. Ninapokutana na watu au kushugulikia majukumu yangu ya kila siku.

Ninapohitaji kufanya wasilisho, mara ya kwanza, najihisi na hofu kidogo, lakini hofu hiyo hupungua ninapoanza kuzungumza. Kwa kawaida, najihisi mwenye hamasa kwa sababu wasilisho hunipa nafasi ya kushiriki mawazo yangu na uelewa wangu. Pia, hunisaidia kujenga ujasiri, kuboresha mawasiliano, na kujifunza kukabiliana na athira tofauti.

Napenda kwenda madukani wakati wa asubuhi au mapema jioni. Wakati huo, huo kuna watu wa chache. Hivyo, ninapata muda wa kuchagua bidhaa kwa utulivu bila haraka. Pia, hunisaidia kuepuka msongamano na kuchoka. Na hunifanya nifurahie ununuzi wangu kwa amani zaidi na bila kuchoka.

Kifaa cha teknolojia ambacho siezi kuishi pasipo ni simu ya mkonomi, hunisaidia kuwasiliana na familia na marafiki, kupata taarifa muhimu, kujifunza mambo mapya na kupanga shugli zangu za kila siku. Pia, hutumia kwa kazi, burudani na hata kujikumbusha majukumu muhimu. Hivyo, imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni usimamizi wa muda na mawasiliano ya umma. Ingawa ninaweza kupanga shughuli zangu. Mara nyingine hupoteza muda kwa mambo yasiyo ya lazima. Hivyo, kujifunza mbinu bora kunanisaidia kuwabna ufanisi zaidi. Pia, ninge penda kuboresha ujuzi wa kuzungumza, hadharani, na kushiriki mawazo kwa uwazi.

Napenda kula ugali kuliko wali. Ugali hunishibisha zaidi na kunifanya nijiskie nimeshiba kwa muda mrefu pia napenda kuula mboga au nyama asa nikiwa nyumbani au pamoja na familia kwasababu hunikumbusha mila na vyakula vya asili ambavyo tuliishi kuivisherekea pamoja na familia yangu.

Mimi husomea habari za mtandaoni kwenye tovuti, za habari na kupitia mitandao ya kijamii. Mara nyingi, hutumia simu yangu kusoma makala, matangazo na taarifa muhimu kutoka kwa vyanzo vinavyoaminika. Pia, napenda kufuatilia kurasa za habari ili nipate taarifa za haraka na kuendelea kujua yanayoendelea duniani.

Napendelea mazingira ya kazi yenye utulivu na mpangilio mzuri. Napenda pale ambapo kuna mwanga wa kutosha viti vizuri na vifaa vinavyosaidia kufanya kazi kwa ufanisi pia napenda pale amabpo kuna mawasiliano mazuri kati ya wenzangu ambapo kila mtu anaheshimiana na kushirikiana.

Kitendo kimoja cha wema ambacho nimewahi kufanya ni kusaidia jirani yangu ambaye alikuwa anahitaji msaada wa kubeba mizigo yake mizito nyumbani. Nilimsaidia kwa bidii bila kuulizwa, na alionyesha shukrani kubwa. Kitendo hicho kilinifurahisha sana kwa sababu kilimsaidia mtu mwingine na pia kilinifanya nijisikie kuwa na thamani.

Napenda kuenda sinema marachache, labda maramoja au mbili kwa mwezi. Huwa naenda ninapopata muuda wa kupumzika au ninapotaka kujiburudisha na marafiki. Kuangalia filamu kwenye screeni kubwa, hunipa burudani zaidi na kuna nisaidia kupunguza msongo wa mawazo na pia kufurahia pamoja na wenzangu.

Ninashiriki katika jamii yangu. Kwa kushiriki, shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira na mikutano ya kijiji au mtaa. Pia, hujitolea kusaidia pale panapo hitajika. Kama kuwasaidia wazee au watoto. Kushiriki kwangu hunifanya nijisikie sehemu ya jamii na hunisaidia kujenga mahusiano mazuri na watu wanao nizunguka. Kwani pia mimi nitahitaji usaidizi wao siku moja.

Mfereji wa TV ninaofuata mara kwa mara ni habari na burudani. Huwa napenda kuona programu za habari za kila siku ili kufuatilia yanayo jiri nchini na duniani. Na pia baadhi ya vipindi vya burudani kama filamu maonyesho matamasha na vipindi vya elimu hii hunisaidia kukaa na taarifa na pia kupata burudani baada ya shughuli za kila siku.

Ndio, napenda mvua. Mvua huniletea utulivu na furaha. Hasa ninaposikia sauti ya matone ya kidondoka. Pia, hunifanya nihisi baridi nzuri na kuninkumbusha umuhimu wa mvua kwa kilimo na maisha kwa ujumla. Hata hivyo, sipendi mvua kali sana. Inapoharibu shughuli za kila siku.

Napenda kula nje ya nyumbani katika mikahawa midogo ilio tulivu. Hupendelea sehemu zilizo safi, zenye huduma nzuri na chakula kitamu. Pia napenda kula sehemu ambazo naweza kukaa kwa utulivu na kuzungumza na marafiki au familia bila kelele nyingi. Ili nifurahie chakula na mazingira kwa pamoja.

Ndiyo, nimewai kuona bahari. Nilipofika puwani, nilifuraia upepo mwanana, sauti ya mawimbi ya kibisha kwenye ufukuweni, na mandhari ya maji ya buru yasio na mwisho. Kutembelea bahari kilinifanya nijisikia utulivo mkubwa na kunipa nafasi ya kutafakari na kupumzika, bali na shuguli za kila siku.

Ndio, ninafuata matukio ya kimataifa, mara kwa mara, huwa napenda kusoma habari za siasa, uchumi, teknolojia, na mabadiliko ya tabia nchi kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Kufuatilia matukio haya, kunanisaidia kuelewa yanayojiri duniani, kufanya maamuzi bora na kujua fursa au changamoto zinazoweza kunigusa binafsi au jamii yangu.

Ndiyo, nimewaai kufikiria kuanzisha biashara yangu. Wazo hilo hunivutia kwa sababu hunipa nafasi ya kujitegemea, kutumia ubunifu wangu na kujifunza zaidi kuhusu ujasilimari. Ingawa, najua kuna changamoto kama mtaji na ushindani. Inaamini kuwa mipango mizuri. Bidii na subira, biashara inaweza kufanikiwa na kuniletea maendeleo ya muda mrefu.

Ndiyo, napiga kura kila wa, nikipata nafasi. Kwa kuwa, kupiga kura ni haki na jukumu la kila raia. Hunisaidia kushiriki katika maamuzi, muhimu ya nchi na jamii. Napiga kura kwa kuzingatia maarifa, misingi ya haki na masirai ya wote. Ili kuchagua viongozi wenye sera zinazofaa, kwa maendeleo ya kila mmoja.

Ndio, nimewahi kushiriki mashindano. Nilishiriki mashindano ya kitaaluma na pia michezo nikiwa shuleni. Ushiriki huo ulinisaidia kujifunza kushindana kwa haki, kujenga ujasiri na kufanya kazi kwa bidii. Pia ulinifundisha kukubali matokeo. Iwe ni kushinda au kushindwa na kuchukua kila uzoefu kama somo la maisha.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai ya rangi kidogo na sukari. Hunipa nguvu na kunifanya niamke vizuri baada ya usingizi wa usiku. Pia, huipenda kwa sababu ni kitamu, hutoa tulivu kidogo, na mara nyingi, huwasehemu ya utaratibu wangu wa asubuhi kabla ya kuanza shughuli za kila siku.

Kila siku kabla ya kulala, huwa nafanya mambo kadhaa ili kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwanza, kupanga shuguli zangu za kesho na kuandika kumbukumbu za muhimu kubadae. Hufanya usafi wa kibinafsi kama kuosha meno na uso. Mara nyingine, hupumzika kwa kusoma kidogo au kusikiliza muziki tulivu.

Ninapopata marafiki wapya, kwanza, huwa najaribu kwa rafiki mwema na mnyenyekevu. Huanzisha mazungumzo ya kirafiki, husikiliza kwa makini na kuelewa maoni yao bila hukumu. Pia, hupenda kushiriki shughuli zinazo fanana na michezo, masomo au burudani. Kwa jambo hilo, hunisaidia kujenga uhusiano wa kweli na wakudumu.

Ushauri nitakao mpa mtu anayeanza kazi ni kuanza kujifunza kuwa makini, kuwa mnyenyekevu na kuuliza masuali bila aibu. Ninge mshauri pia awe muaminifu, atimize majukumu ya ke kwa wakati na awe tayari kushirikiana na wenzake. Zaidi ya yote awe na subira na uthubutu. Kwani kila kazi inachangamoto na mwanzo.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni mara kwa mara. Hunirahisishia kupata bidhaa bila kwenda sokoni. Huokoa muda na hunipa nafasi ya kulinganisha bei kwa urahisi. Hata hivyo, huwa maakini kuchagua wauzaji wanaoaminika ili kuepuka matatizo au bidhaa zisizo na ubora.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni mwezi wa Disemba. Napenda kwa sababu ni mwezi wa mwisho wa mwaka ambao hutoa nafasi ya kutafakari mafanikio na changamoto za mwaka mzima. Pia ni wakati wa sikukuu na sherehe. Muda wa familia na marafiki. Na unapofanya mipango mipya kwa mwaka unaokuja. Hali ya hewa na utulivu wa mwishoni wa mwaka pia hunifanya nijisikie mwenye furaha na amani zaidi.

Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chocolate. Napenda radha yake tamu na yenye unyevunyevu. Na hunifuraisha sana hasa nikiwa na marafiki au familia. Pia napenda jinsi inavyoweza kupambwa, kwa rangi na mapambo. Jambo linaloongeza furaha wakati wa sherehe au kumbukumbu maalumu.

Mara nyingi, nacheza na marafiki wa karibu na ndugu zangu. Wakati mwingine, napenda pia kucheza na wenzangu wa shule au jirani ambao nina uhusiano mzuri na wao. Kucheza pamoja hunifurahisha, husaidia kujenga urafiki imara na kunifanya nijisikie sehemu ya kikundi au familia.

Mafanikio ya binafsi ninayo thamini kazini. Ni pale ninapo kamilisha kazi kwa ubora bila makosa, kufanikisha miradi kwa wakati na kushirikiana vizuri na wenzangu. Pia, nina dhamini pale ni napojifunza ujuzi mpya au kupata suluhisho la changamoto ngumu. Mafanikio haya hunifanya nijisikie kuwa na thamani.

Kila siku, mimi hutumia usafiri wa uma kama wabasi au matatu kwani ni rahisi na pia nafika haraka kazini au shuleni. Wakati mwingine ninapokuwa na muda kidogo au naenda umbali mfupi napenda pia kutembea kwa miguu. Njia hizi husaidia kuokoa gharama, kupunguza msongamano mabarabarani na pia kutoa fursa ya mazoezi kidogo ya mwili.

Napohitajika kufanya tathmini za kazi, mara nyingine najihisi hofu kidogo. Hasa kama ni tathmini ya mara ya kwanza au yenye masharti magumu. Hata hivyo, mara nyingi najihisi pia moyo wa kujitahidi na motisha ya kuboresha kazi yangu. Tathmini hizo hunisaidia kuona nguvu au mapungufu yangu. Kujifunza kutokana na makosa na kunisaidia kufanya kazi kwa ubora zaidi siku za usoni.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni Chimamanda Ngozi Adichie. Napenda kwa sababu anaandika hadithi zinazoguza maisha ya kila siku. Changamoto za kijamii na historia ya watu kwa njia iliyo wazi na enye mskumo. Vitabu vyake hunifundisha kuhusu dhamani ya maisha. Utu, umuhimu wa kupinga usawa na dhulma. Zaidi ya yote, mtindo wake wa uandishi ni wa kuvutia na unachochea kufikiria kwa kina.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu na salama. Hupendelea sehemu zenye mazingira safi, hewa ya kutosha na kelele ndogo ili nipate amani ya mawazo. Pia, napenda maeneo ambayo watu wanaheshimiana na kuna hari ya ushirikiano. Kwa sababu, hunifanya nijisikie huru, mwenye furaha na nikiwa sehemu inayonipa utulivu wa moyo.

Kawaida, nalala kwa takribani masa saba hadi nane kwa usiku. Hii, inanisaidia kuamka nikiwa na nguvu, akili safi na kuweza kushughulikia shughuli zangu za kila siku kwa ufanisi. Pia, husaidia mwili wangu kupumzika, kurekebisha nguvu zilizotumika siku nzima. Na kudumisha afya ya akili na mwili.

Ninapopata muda wa kutazama video mtandaoni, mara nyingi hutumia YouTube, kwa sababu kuna video za aina zote, ilimo, burudani, habari na mafunzo ya ujuzi. Wakati mwingine, pia hutumia mitandao mwingine kama Facebook au Instagram kwa video fupi na za burudani au za habari. Kupitia njia hizi, ninaweza kujifunza mambo mapya, kufurahia burudani na kufuatilia matukio ya nayojiri duniani.

Ndiyo, napenda kujifunza historia. Historia hunisaidia kuelewa jinsi jamii na mataifa ya livyo, fika hali ya liposileo. Pia, unifundisha kutokana na makosa na mafanikio ya watu wa zamani, kunipanua mawazo na kunifanya nidhamini utamaduni, uhuru na maendeleo ya binadamu kwa ujumla.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko kwenye gazeti. Habari mtandaoni hunipata kwa haraka ni raisi kuzifikia kwenye simu au kompyuta. Na mara nyingi, zinajumuisha vianzo mbalimbali, zina vyonipa mtazamo mpana. Zaidi ya hayo, ninaweza pia kuchagua aina ya habari ninayo penda. Kuangalia picha na video na kupata taarifa kwa za haraka kutoka sehemu mbalimbali duniani.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni. Hasa yanapokuwa ya kujenga, maoni hunisaidia kuona mitazamo tufauti ya watu. Kuelewa jinsi watu wengine wanavyo fikiri na wakati mwingine hunisaidia kufanya maamuzi bora. Hata hivyo, huwa makini kuchuja maoni hasi, au yasiwe na msingi, ili yasinipotoshe na kunivunja moyo.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu. Kutembea hunisaidia kufanya mazoezi mepesi ya mwili, kupumzisha akili na kunipa muda wa kutafakari. Pia, unifanya nijisikie huru na karibu zaidi na mazingira ya nayo nizunguka. Hasani napotembea sehemu tulivu au zenye mandhari nzuri.

Kawaida, ninakunywa takriban glasi sita, hadi glasi nane za maji kila siku. Kulingana na shughuli ninazozifanya na hali ya hewa. Kunywa maji kwa wingi, husaidia mwili kushugulikia jasho, kudumisha afya ya ngozi, kuzuia uchovu, na kuhakikisha mwili unafanya kazi zake kila siku vizuri.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya mambo ya pamoja, kama kuda chakula, kuzungumza kuhusu siku zetu na kushiriki vicheko. Pia, upenda kushiriki katika sherehe za kifamilia, kusaidiana na kazi za nyumbani na wakati mwingine, kutoka matembezi, muda huo hunijengia hisia, hunipa amani na huimarisha upendo na mshikamano ndani ya familia.

Somo nililo lipenda zaidi shuleni ni kiswahili. Nilipenda kwa sababu kilinifundisha jinsi ya kueleza mawazo yango kwa uwazi, kunisaidia kuandika vizuri, na kunifundisha kuhusu fasihi na tamaduni mbali mbali. Pia, ilinifundisha kusoma hadithi, mashairi, na insha. Jambo lililo nifanya niwe mbunifuna ni nadhamini lugha zetu za asili.

Tabia ninayoipenda zaidi kwa wengine ni ukweli na uaminivu. Napenda watu waminifu kwa sababu hujenga imani na heshima katika mahusiano. Pia, napenda watu wenye unyenyekevu na huruma. Kwani hutendea wengine vizuri na kuzaidia bila kujibakisa. Tabia hizi hunifanya nijisikie uhuru kuzungumza na watu wengine. Kujifunza kutokana kwao na kujenga uhusiano wakudumu.

Hapana, sina ndege wa kufugwa nyumbani. Ingawa napenda wanyama, sina ndege nyumbani kwa sababu ninahitaji muda na nafasi maalumi ya kuwatunza vizuri. Hata hivyo, napenda kuangalia ndege pori au wanyama kwenye video au pwani. Kwa kuwa, hunifurahisha na kunipa amani.

Kwa kawaida, mimi hukaa hadi karibu saa nne au saa tano usiku kabla ya kulala. Kulingana na shuguli nilizokuwa nazo siku hiyo. Niki pata kazi nyingi au mambo ya kuzingatia, uweza kukaa kidogo zaidi. Lakini hujitaidi kulala mapema ili nipate usingizi wa kutosha na kuamka nikiwa na nguvu na wakati unaofaa.

Nenosiri rangu hurindwa kwa kuzingatia njia kadha. Kwanza, uchagua nenosiri lenye mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo. Namba, na alama maalumu ili isioweza kubashiriwa kiraisi. Pili, sidhani au kushiriki neno siri na mtu yeyote na hubadilisha mara kwa mara ili kudumisha usalama.

Ninapopanga wiki yangu ya kazi, kwanza hufanya orotha ya majukumu muhimu, yanayo itaji kufanywa siku za wiki. Kisha hugawa kazi hizo, kwa siku kulingana na muda uliopo na vipa umbele. Pia, hujumuisha muda wa mapumziko, mazoezi na shugli binafsi ili kuhakikisha sio kazi peke.

Ndiyo, nimewai kusafiri mahwri pazuri kama vile Mombasa na Malindi. Nilifurahia pwani za mchanga mweupe, maji ya buluu safi na mandhari ya kupendeza. Safiri hizo zili wapa na fasi ya kupumzika, kutembea ufukweni na kushiriki burudani na marafiki na familia. Zaidi ya hayo, nilijifunza kuhusu utamaduni na historia ya maeneo hayo.

Wakati umeme unapokatika, kwanza hufanya mambo ya muhimu kwa mwanga wa asili au tochi. Hupunguza shughuli za mitandaoni kama kompyuta au televisheni ili kuepuka matatizo. Baada ya hapo, hujaribu kutumia muda huo kwa kusoma vitabu, kuzungumza na familia au marafiki au kutafakari kwa utulivu.

Ili kuanzisha mradi mpya wa kazi, mimi hufanya mpangilio wa kina. Naanza kwa kuelewa malengo ya mradi, vigezo vinavyohitajika na muda wa kukamilisha. Kisha, huchambua rasilimali kama watu, fedha na vifaa vya na kupanga hatua kwa hatua. Baadae, huunda ratiba ya utekelezaji na kugawa majukumu kwa wenye uwezo.

Mimi ni mtu wa kuwahi napenda kupanga muda wangu vizuri na kufika mapema au kwa wakati katika shughuli zangu. Kuwahi hunisaidia kuepuka msongo wa mawazo, kuonyesha heshima kwa wengine na kunifanya niwe tayari vyema kwa majukumu yalio mbele yangu. Pia kuwahi huonyesha uwajibikaji na hukuwa mtu ambaye ni wakuaminika.

Napenda kununua zaidi vitu vya matumizi ya kila siku na vitabu. Vitu hivyo hunisaidia kupanga maisha yangu vizuri na kuboresha maarifa yangu. Pia, wakati mwingine napenda kununua nguo na rahisi na nadhifu. Asa ninapohitaji kujiongeza, kujiamini au kujianda kwa shuguli maalumu.

Ndiyo, napenda maua. Maua huniletea furaha na utulivu wa moyo kwa rangi na harufu yake nzuri. Pia, hunifanya nathamini uzuri wa asiri na hunipa hisia za amani. Hasaa ninapoyaona bustamini au nikipewa kama zawadi. Pia, mimi hupenda kuzawadi marafiki zangu kwa maua.

Kwanza, hufuata subira na kujaribu kuelewa yale wanayo yasema bila hisi ya hasi. Hupokea maoni chanya kwa furaha na yale hasi kupitia kwa kuchambua kama kuna kitu cha kujifunza. Pia, hu uliza maswali kidogo pale nisipoelewa ili kuboresha kazi yangu au tabia zangu.

Ndiyo, ni mewai kujifunza kucheza gitaa. Nilianza kwa kujifunza msingi, kama kurudia midundo rahisi na korosi. Kujifunza gitaa kunanifuraisha kunanisaidia kutumia ubunifu wangu na kunanipa njia ya kuonyesha hisia zangu kupitia muziki hata kama bado sii mzuri sana. Ninafurahia kila hatua ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine. Kwanza, hufafanua malengo ya pamoja na kila mshiriki kuelewa jukumu lake. Kujitahidi kusikiliza mawazo ya kila mtu, kushirikiana bila ubinafsi na kusaidiana pale mtu anapohitaji msaada. Pia, hufuatilia maendeleo ya kazi kwa pamoja, kutoa maoni ya kujenga na kuhakikisha kila hatua inafanikishwa kwa ubora.

Napenda chakula chenye ratha ya mchanganyiko, wakitamu na chumvi kidogo. Ratha hiyo, hunipa furaha, nirahisi kumeza, na hunifanya nijisikie kuridhika baada ya kula. Pia, napenda chakula kilicho na harufu nzuri, na rangi zinazovutia, kwa sababu hunifanya muda wakula, huwe wa kufurahisha zaidi.

Zoea nzuri nililojenga ni kusoma kila siku, hata kama ni kwa dakika chache. Zoea hili linanisaidia kuongeza maarifa, kuboresha uandishi na ufahamu wangu kwa jumla, na hunifanya nijisikie mwenye nidhamu na mpangilio. Pia, hunisaidia kupumzisha akili baada ya shughuli za kila siku, kwani kusoma hutoa burudani na erimu kwa wakati mmoja.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kufanya mambo yanayonifanya nijisikie tulivu na kurejesha nguvu. Kwa mfano, hupenda kusoma kitabu, cha kufurahisha, kusikiliza muziki tulivu au kutazama filamu nzuri. Pia hujaribu kupumzika kwa kutafakari kidogo, kuzungumza na familia au na marafiki na kufanya mazoezi mepesi kama kutembea.

Nguvu zangu kazini ni ujaribu wa bidii, uhakika wa kufanikisha majukumu kwa wakati na ushirikiano na wenzangu. Pia, nina nguvu za kusikiliza na kuelewa wengine. Jambo linalonisaidia kufanya kazi kwa ushirikiano na kuondoa migongano. Zaidi ya hayo, ninauwezo wa kupata suluhisho na changamoto, haraka na kwa ufasaha. Jambo linaloongeza ufanisi kwa kazi yangu.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni lile linalonihusisha kushirikiana na wengine na kutatua changamoto. Napenda pale ninapoweza kutumia ujuzi wangu kufanikisha miradi, kusaidia wenzangu na kuona matokeo chanya ya kazi yangu. Jukumu hii hunipa motisha, furaha na kunifanya nijisikie thamani kazini.

Mara nyingi, nasikiliza muziki wa kipenzi cha pop na R&B. Napenda kwa sababu unaladha ya kupendeza, unapumzisha akili na mara nyingi huja na ujumbe mzuri au hisia zinazoguza moyo. Wakati mwingine pia, hufurahia muziki wa kizazi cha zamani au wakitamaduni. Hasa unapokuwa na marafiki au familia.

Napenda mikutano ilio fupi, yenye malengo wazi na inayoheshimu muda. Upendelea mikutano ambayo kila mtu, anapata nafasi ya kutoa maoni. Maamuzi ya nafanywa kwa uwazi na kuna mpangilio mzuri wa ajenda. Aina hii ya mikutano, imefanya nijisikie kushirikishwa, kupunguza kuchoka na husaidia kazi kusonga mbele kwa ufanisi.

Napenda shirika langu kwa sababu lina mazingira mazuri ya kazi na kuhimiza ushirikiano kati ya wafanjikazi. Pia napenda namna linavyo dhamini maoni ya kila mtu, kunipa nafasi ya kujifunza na kukuza ujuzi wangu na hunifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya timu. Hali hiyo, kunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kwa moyo wote.